Binafsi napenda sana kuandika kwa kutumia mkono kwa sababu kuandika kwa kutumia mkono kunanisaidia mambo mengi sana. Faida ya kwanza kuandika kwa kutumia mkono usaidia kumbukumbu na uelewa. Kwa uelewa wangu unaogezeka, tafiti sinaonyesha kuandika kwa mkono usaidia mtu kukumbuka na kuelewa alichoandika vizuri zaidi. Hivyo napenda sana kutumia mkono. Lakini kuna faida nyingine kujenga ujuzi wa kimsingi ni muhimu kwa watoto ni muhimu sana kusaidia hata watoto wakati wa kusoma na kuandika. Inawajenga na kuwafanya wawe na uwezo mzuri, wa kukumbuka yale yote wanayoandika hii pia unifanya niweze kupenda kuandika kwa kutumia mkono lakini faida ya tatu, utumika pale teknolojia haipo wakati wa mitihani mikutano ya haraka na maeneo yasio na umeme au mtandao naweza kutumia mkono, kuandika na kuepukana na changamoto ambazo zinaweza kutokea ikiwa kutatokea changamoto na kutakuepo na umeme lakini siyo kwamba kuandika kwa kutumia kompyuta hakuna faida pia nao kuna faida nyingi ambazo inatokana na kuandika kwa kutumia kompyuta mfano, faida ya kwanza, haraka na ufanisi zaidi kuandika kwa kompyuta ni kwa kasi zaidi kuliko kuandika kwa mkono hasa kwa maandishi marefu kama ripoti, barua au kazi za ofisini lakini pia inasaidia kurahisisha mambo tunaeza kufanya kwa urahisi zaidi unaweza kurekebisha makosa kuongeza na kufuta maneno bila kuandika upya maandishi yote hii uokoa muda na nguvu pia faida jingine la kuandika kwa kompyuta uhifadi na usalama wa taarifa tunaweza kuihifadhi lakini unapata taarifa. Tukaweka usalamu wa hizo taarifa ambazo tumeziandika maandishi yanaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu kutuma kwa barua pepe au kuekwa kwenye cloud bila kupotea. Kiurahisi nyingine ubora na usomaji mzuri kuandika kwa kutumia kompyuta kunasaidia pia kueka wazi kuwa wazi na rahisi kusomwa kuliko maandishi ya mkono ambayo utofautiana kulingana na mtu matumizi katika kazi na masomo karibu na kazi nyingi za kisasa hasa ofisini taasisi za kifedha na serikali zinaitaji nyaraka ziandikwe kwa kompyuta lakini pia urahisi wa kushirikiana watu wengi wanaweza kufanya kazi kwa hati moja, wakati moja mfano Google Docs na mamba mengine hivyo kuandika kutumia kompyuta pia kuna faida nyingi sana japo ukiandika kwa kutumia mkono ampapo ni mimi napendelea sana inaweza kunisaidia nikiwa nahitaji kukuza ufahamu wangu mara nyingi natumia mkono kuandika kwa sababu kuna tengeneza mahusiano kati ya mkono na ubongo hivyo kurahisisha mambo na kufanya mambo yaende kwa uharaka zaidi.

Ninapenda sana kutembelea mji wa Paris kwa sababu nyingi mojawapo ni mji unaovutia sana duniani. Kunajulikana kwa uzuri wake, historia ndefu na utamaduni wa pekee. Paris ni mahali ambapo sanaa, mapenzi ya kisasa hukutana kwa namna ya kipekee. Ninapenda kutembelea Paris kwa kutembea karibu na mto Seine nikitazama majengo ya kazi ya madaraja na madaraja mazuri huku nikifurahia mandhari ya mji pia ningependa kutembelea mnara wa Eiffel hasa wakati wa jioni ili kuona mwanga wake ukiangaza na kufanya mji uwe wa kuvutia zaidi zaidi ya hilo ninapenda kutembelea makumbusho kama lovely ili kuona sanaa maarufu duniani na kujifunza historia ya Ufaransa, kutembelea maeneo ya kihistoria, hunipa fursa ya kuongeza, maarifa na kuthamini tamaduni za watu wengine Paris pia hunivutia kwa chakula na mtindo ya maisha ningependa kuonja vyakula ya Kifaransa, kukaa kwenye migahawa midogo ya mitaani na kutazama maisha ya kila siku ya wakazi wa mji huo. Kwa ujumla napenda kutembelea mji wa Paris uliopo nchini Ufaransa, kwa sababu unanipa hisia ya utulivu, mskumo wa kifikra na ndoto ya kuona dunia kwa upana zaidi. Ni mji ambao ningependa kutembelea angalau mara moja katika maisha yangu.